Mwanabiashara bora ninae mfahamu ni Pita Munga kutoka benki la Equity. Kwanini nampenda? Nampenda kwa sababu anaamini kujitolea kwa wateja, anajifunza kila wakati, na daima anafanya kazi kwa uaminifu na uwazi. Kitu cha ajabu walichofanya ninakumbuka wakati ya alianzisha mradi wa Equity Group Foundation. Ambao unasaidia vijana na wanawake wa mashambani kupata mikopo ya kuanzia biashara ndogo ndogo. Alifanya hili wakati wengi wangali walikuwa wanaogopa hatari ya fedha. Hawakua anataka kuchukua kitu anachoita kwa kingereza risk. Nilicho jifunza kutoka kwake, kujali wateja kwanza, si tu faida. Kujitolea kwa jamii, jifunze kila siku na kufanya maamuzi kwa data, siyo hisia tu. Hisia yangu kuhusu jinsi anavyofanya biashara. Nina heshima na imani kamili na jinsi anavyofanya biashara. Anafanya biashara kwa uadilifu, uwazi na kujali wote. Ikiwemo wateja, wafanyikazi na jamii kwa jumla. Jinsi anavyo jumuisha teknolojia kwa urahisi na anaboresha huduma kila wakati. Inanieka kama mfano wa kisasa wa biashara bora.

Kwa kawaida, bila matatizo mengi ya kiafya, ningeenda hospitalini mara moja au mbili kwa mwaka. Mara moja kwa mwaka ningeenda kufanya full body check-up, kucheki afya ya jumla, kupima damu, kupima pressure, na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Ni muhimu kufanya uchunguzi wa kawaida hata ukiwa na afya njema. Kwa sababu inasaidia kugundua matatizo mapema kabla hayajakuwa makubwa. Kama kuna dharura au ugonjwa ghafla, basi ninaenda zaidi ya mara moja. Lakini kwa kawaida, mara moja kwa mwaka kwa uchunguzi wa jumla ya kawaida ni kutosha kwa mtu mwenye afya njema.

Naam kwa kweli, napendelea Android One ambayo user interface yake ni ya Samsung ambayo inaongezewa na the open source spirit. Kama mhandisi, sipendi mifumo inayofanya kazi kama black box ambayo huwezi kuona ndani au kubadilisha kitu. Napendelea Android kwa sababu naweza kuingia kwenye root folders na kupanga mafaili yangu kama ninavyofanya kwenye kompyuta yangu ya kazi. Naweza kuhamisha michoro kwa urahisi bila kuhitaji programu za ziada. Pia Android sana sana S20 na mia nane ina uwezo wa split screen. Yaani unaweza kugawanyisha screen yako. Naweza kuwa kwenye mkutano wa Zoom huku nimefungua kikokotoo ama calculator au Excel sheet hapa chini. Hiyo ndiyo tunaita Optimized Workflow. Inakuruhusu ukafanye mambo yako mambo mengi sana kwa muda mmoja.

Ndio kusema ukweli mimi huposti kidogo tu. Unajua tena maisha ya siku hizi ni lazima uweke kumbukumbu kidogo mtandaoni. Lakini tangu nifikie miaka thelathini nimeanza kuwa na tahadhari sana. Sio kama zamani nikiwa chuo ama katika shule ya sekondari. Ambapo kila kitu kilikuwa kinaishia Facebook au Instagram. Huku nakoishi tunapenda maisha utulivu. Ina mambo mingi, lakini sioni haja ya kueka picha mtandaoni kila hatua nayopiga. Sipendi mambo yangu yakiwa wazi kwa kila mtu, napenda sana faraga yangu. Kwa hiyo, naweza kuposti picha moja kali, nikiwa mazingira fulani tulivu, labda nikiwa na washikaji. Lakini mara nyingi akaunti zangu ziko kwenye private. Unajua ukishafikisha umri huu, unaanza kuelewa kwamba, sio kila mtu anayekuona mtaandaoni, anakuwazia mema. Kwa hiyo, naweka picha chache sana. Zile tu za maana, kisha naendelea na mishe zangu na kutafuta riziki. Faraga ni kitu cha gharama sana siku hizi. Lazima tuilinde. Ausio.

Ndiyo ninapenda kuogelea. Ni shughuli nzuri na yenye faida nyingi. Kwa mfano ni bora kwa afya. Kuogelea huinua moyo, huimarisha misuli na hufanya mwili uwe na nguvu. Ya pili ni burudani na pia hufuraisha. Haswa wakati wa joto kwenye bahari ni njia bora ya kujitafutia raha. Ya tatu inasaidia kupumzika. Baada ya siku ndefu ya kazi kuogelea kunafuta msongo na kunuliza moyo. Lakini naogelea tu wakati ni salama na maji yako safi. Siogelei wakati kuna mvua kubwa au maji yana vimbunga.

Haya, utaratibu wangu wa jioni unaenda hivi saa kumi na mbili hadi saa moja jioni namaliza kazi na kujitenga na shughuli za mchana. Huu ni wakati wa kupumzisha akili kidogo. Haya, sa moja jioni hadi sa mbili jioni napika au kula chakula cha jioni. Labda wali na samaki au ugali na mboga kula polepole na kufurahia toni ni muhimu saa mbili hadi saa tatu jioni ni wakati wa kujiburulisha, kutazama mechi ya arsenal ikicheza, au muvi nzuri kwenye runinga, au kusoma habari na kuzungumza na familia au marafiki. Saa tatu hadi saa nne jioni kujiandaa kulala pole pole napunguza mwanga wa simu labda nasikiliza muziki mtulivu au kusoma kitabu kidogo. Saa nne hadi saa tano jioni ni kulala, usingizi mzuri ni muhimu kwa siku mzuri ya kesho. Jambo ninalolifurahia zaidi jioni ni wakati wa utulivu. Hakuna haraka, hakuna kelele nyingi, ni wakati wa kurejesha nguvu na kutafakari siku ilivyokwenda.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima. Kama kuna kitu inafurahisha kuhusu kuamka mapema, hewa ikiwa baridi kidogo, labda unatembea taratibu huku unaona manthari inabadilika kadri unavyopanda. Ukifika sehemu ya juu na upepo unakupiga usoni, unajisikia kama umejishindia kitu kikubwa. Na ule mtazamo huwa inafuta uchovu wote. Kitu ninachokipendea pia ni ile safari yenyewe. Kupita mistuni, kusikiza sauti za ndege, kusimama kunywa maji na kupumua, halafu kuendelea. Na kiukweli kupanda mlima hunisaidia kichwa kutulia mbali na kelele za kawaida unajikuta, unafuatilia tu hatua inayofuata. Lakini huwa sikichukulii hivyo hivyo. Naangalia hali ya hewa nabeba maji ya kutosha. Vitafunwa vya kutosha kama ndizi ama karanga. Na vytatu vya kutembea vizuri. Ukizubaa kwenye maandalizi mlima unakukumbusha haraka sana.

Kwa kawaida, napendelea mchanganyiko kwa sababu kila upande una raha yake. Nikifanya peke yangu, mambo huenda haraka na kwa mtiririko mmoja. Naweza kukaa chini, nipange hatua kwa hatua, nimalize bila kuvurugwa. Hii huwa nzuri sana kwenye kazi zinazohitaji umakini. Kama kupanga mpango, kuandika kitu kirefu, au kufanya uchambuzi. Lakini kifanya wengine, napenda ile nguvu ya pamoja. Mawazo yanarushwa, mtu anakuletea tazamo ambayo haukuiwaza, ama mara nyingi matokeo yanakuwa bora zaidi. Pia inasaidia kwenye kazi kubwa. Unaweza kugawana majukumu, moja ashike upande huu, mwingine ashike upande mwingine, na kiukweli inakuwa na uchangamfu zaidi. Unajikuta mnacheka cheka kidogo katikati ya kazi, halafu mnarudi kwenye mstari. Kitu muhimu kwangu ni aina ya watu na mpangilio. Nikipata watu wanaowasiliana vizuri na kila mtu anajua anachofanya, kazi ya pamoja ni nzuri sana. Kama hakuna mpangilio, ndipo kufanya peke yako kunakuwa afadhali.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni muhimu kwa mazingira yetu. Ninachukua hatua kadhaa kupunguza matumizi ya plastiki. Ya kwanza ni kutumia mfuko wa kitani. Ninatumia mfuko wa kitani wakati wa kuenda kununua mboga au vitu vingine. Hili husaidia kupunguza matumizi ya mfuko ya plastiki. Ya pili ni kukunywa maji kutoka kwenye chupa ya maji. Natumia chupa ya maji ya kudumu badala kununua maji kwenye chupa ya plastiki. La tatu, kuepuka bidhaa za plastiki. Najaribu kuepuka bidhaa za plastiki kama vile vijiko, visodo na mikebe badala yake natumia bidhaa za chuma au za mbao. Kutumia sabuni ya kufulia. Natumia sabuni ya kufulia badala ya sabuni za plastiki. Na ya muisho ni kupunguza matumizi ya mikebe ya plastiki. Najaribu kupunguza matumizi ya mikebe ya plastiki na kununua vitu vingine kwenye mikebe ya kadi au za kioo.

Napenda zote mbili, kusoma na kuandika. Kusoma ni njia nzuri ya kupata maarifa na kujifunza mambo mapya. Ninapenda kusoma vitabu vya fasihi, historia na sayansi. Kusoma usaidia kupanua ujuzi wangu na kutoa mawazo yangu. Kuandika pia nishuguli ninayopenda. Ninapenda kuandika hadithi, makala na insha. Kuandika usaidia kujieleza na kutoa mawazo yangu kwa njia ya maandishi. Lakini ikiwa ningepaswa kuchagua moja, ningesema kwamba napenda kuandika kidogo zaidi, kuandika usaidia kujieleza na kutoa mawazo yangu kwa njia ya maandishi, na nahisi kama ninaweza kutoa ubunifu wangu.